Aha, unauliza rangi yangu ya kupendeza, na unataka kujua rangi yangu ya kupendeza, ni ipi, ni nyekundu kwa sababu inaonyesha upendo. Yeah, halafu, rangi nyekundu kwangu ndio inapendeza wakati ninaivaa, kama nikona mpenzi wangu, inavutia kwa umbali. Halafu, ni njia ya kuelezea mwenzako upendo. Eeh, kwa sababu, inaonekana kwa umbali, inaonyesha mambo serious, na hiyo colour ni more attracting. Inavutia hata kwa umbali, bila hata kukuwa kuonyeshwa. So, rangi nyekundu ni nzuri sana, kwa sababu, inaheshimika, inavutia, haichokeshi macho. Kila saa tu, hata kama hauiangalii, hautaambiwa uitazame, like, itajileta tu. So mimi kwangu napenda rangi nyekundu. Yeah, na halafu niki hii rangi nyekundu nawezaivaanisha na rangi nyeusi. Kwa mfano kama nimevaa t-shirti nyekundu navaanisha na longi nyeusi. Na halafu navaanisha na viatu nyeupe. So unona inaingiana tu naweza vaanisha rangi nyekundu, langi ya brown. Kila kitu niki-mix. Niki-mix inakaa vizuri. Halafu ina brightness. Hii rangia ya nyekundu ni ina brightness. Kama ni usiku imemulikwa tu inaonesha danger. Kwa mahusiano inaonyesha mapenzi. Halafu inatumika kwa kitu serious. Watu wanachukulia rangi nyekundu kama kitu serious. Yani haufai kucheza nayo. So, nyangi nye rangi nyekundu, hata ukiangalia kama hizi timu kubwa na kampuni mingi, zinatumia rangi nyekundu Kwa kuvutia haraka, na kwa kuonyesha kama ni kampuni, unaiona hata bila kuambiwa So, ni kitu ya attraction hii rangi halafu, si watu wengi huwa wanaipenda, but mimi naipenda kwa sababu unapanda wengine wanapenda rangi ya zambarau, rangi nyeusi, rangi nyekundu. Lakini mimi kupenda rangi yangu nyekundu ni kwa sababu nitofauti sana. Haitumiki kila wakati na haitumiki pahali popote. Inatumika kwa wakati muhimu sana. Kama sasa tuko january tunaenda valentine. Kila mtu, kila mtu atakuwa mevaa rangi nyekundu na sasa inaonyesha mahusiano ma ya mapenzi inaonyesha watu wanaopendana Kwa sababu mimi napenda kueneza upendo So ni kivaa rangi nyekundu Naonyesha umuhimu wangu kwa jamii Yeah So halafu inaonesha danger hatari rangi nyekundu ni kitu hatari sana inaonyesha either damu So watu wanaiheshimu kwanza Naipenda kwa sababu watu watu inapendeza kwangu juu watu wanaipenda watu wanaiheshimu, watu wanaiogopa So nikivaa na pengine kuna mtu ananisikilia wivu Kwa sababu ya mpenzi wangu wanaona hii hawa wako-serious Hawa tu wako-serious, hawachezi HIyo ndiyo reason yangu ya kupenda rangi nyekundu Kwa sababu hata uki ukiipaka chini iwe ni kando, iwe ni nyumba Hey, watu nasema wee Kwa mfano, tukienda kwa hoteli, unapata kwa buchari Butchery, inaonyesha nyama iko tayari Nyama imechinjwa So kwa butchery wanatumia rangi nyeupe na nyekundu jioni, kama wakati wakupika chakula Hakuna mtu atapita hapo bila kununua So, hata bila kuambiwa unaona hii, hii ni butchery Halafu ukiona, inakupatia memory Memories Hey, hiyo nyama ni tamu Leo sinikule tu nyama badala ya nikule sukuma kama wangeweka green Greens inafaa kwa sokoni Lakini sasa kwa sababu watu wengi wanapenda nyama That's why.

Nitaambulia vipi? Nashambulia vipi mabadiliko kazini? Kwa kitu ya kwanza ni stress, unaona? Kwasababu, kama ulikua unakuja asubuhi kazini, alafu ukaambiwa ukuje mapema zaidi. Pengine ulikua unafika kazini saa mbili, una ona? So, na umeambiwa kwanzia kesho, ukuje hapa saa moja ama thenashara. Hei, hei, hei, hei, hio ni stress ingine kubwa sana ambayo naipitia zaidi sasa, kwa sababu nahitaji kazi na naheshimu kazi yangu, na napenda kazi yangu na sitaki kukosa kazi haya, kama nafaa kufika mapema na kule naishi ni mbali kidogo So, nauliza mkubwa wangu Yes, nafaa kufika haya masaa na nimezoea kufika saa mbili Kwa hivo, kuna mabadiliko kidogo nitashambulia vipi, nitamwambia sawa mdosi wangu, mdosi wangu tafadhali. Haya masaa, nilikua najaribu sana nifike saa mbili, lakini sasa ninafika hapa thenashara ama saa moja. So, kwa ile mshahara yangu, itakuwa natumia fare unaona la usafiri, itabidi nitumie usafirishaji wa haraka, kama vile boda boda, ama baiskeli, ama matatu, ama basi, ama gari la moshi, ama ndege. So kwanza nitamwambia hivi Fare inatakikana Kwa sababu kama nina amka saa kumi na moja na nafaa kufika hapa saa mbili lakini nina amkaa saa kumi Sasa itabidi niamke saa kumi ndio nifike mapema na hayo masaa kutoka asubuhi unaona si mazuri sana So kile naambia mdosi wangu Angalia Fare hapa Kwa sababu mimi ndiye nitaumia Mimi ndiye nitaumia Kwa sababu nafaa kufika hapa mapema ni vizuri ni kazi, lakini unafaa uniongezee, ama unipatie pesa ya usafirishaji ya, haya, jambo lingine. Lugha, naeza kua nimezoea kiswahili, lakini mimi ni mwalimu. Ama, nimesomea kiswahili nafaa kufunza kiswahili. Lakini sasa, mabadiliko yanakuja. Naambiwa nafaa kufunza kingereza ama frenchi ama spanish sasa unaona na hiyo ndiyo requirement So kile nafanya ni, kile nafanya ni Inanipatia ugumu sana wakuanza lugha ingine Kwa sababu hiyo ndiyo inahitajika na nilazima So kabla nishike ile lugha kama nimezoea kuongea kiswahili na unajua mbele ya watoto lazima uongee vizuri unaona, lazima uongee vizuri. Kwa hivyo kama sijazoea kuongea kingeleza, eee, hiyo ni ngumu zaidi. So, nasema ni sawa, nitaongea lakini, mnipee muda. Nijitayarishe, nijitayarishe kimawazo, kimoyo, ni practice kidogo, yaani, ni practice hapo nje at least mnipee kama miezi mbili na pengine nimepewa wiki moja. So, ni ngumu zaidi. Sometimes. Wakati mwingine ni ngomu zaidi. So inafaa mkubwa wangu kwanza anielewe. Na aniagize mapema. Mapema ya siati ananiambia kesho unafunza kingereza. Hapana ananiambia kesho kwanzia mwezi ujao. Wewe utakua unafunza kingereza. Sasa hapo nitakua ninajua okay. Hapa nafaa kujifunza kingereza kwa sababu hiyo lugha siijui vizuri. Wakati mwingine tena ni mavazi naeza, napenda kuvaa vinyasa alafu naambiwa kwanzia kesho unaanza kuvaa longi Haa, hapana ninapenda vinyasa Sasa tena, itakuwa na ni ungumu kidogo kuenda ku, itabidi nitumie pesa mingi kuenda kununua mavazi ambayo ni ya longi na shati Ndiyo mimi wapi?